Somo la sayansi ninaolipenda ni bayolojia kwa sababu linanisaidia kuelewa maisha na viumbe hai kwa kina. Linavutia kwa sababu linaeleza jinsi mwili wa binandamu unavyoifanya kazi namna mimea na wanyama wanavyoishi na jinsi mazingira yanavyoadhiri maisha yetu. Bayologia hunifanya nitafakari zaidi kuhusu afya, mazingira na umuhimu wa kuifadhi uhai, jambo linalonifanya liwe somo lenye maana na kuvutia sana kwangu.

Ninasaidia jamii yangu kwanjia mbali mbali kama kushiriki katika shuguli za kijamii, kutoa msaanda pale panapo itajika na kushirikiana na wengine kutatua changamoto za pamoja. Pia napenda kutoa ushauri o maarifa nilio yapata hili kusaidia wengine kujifunza au kuboresha maisha yao. Kwa kufanya hivyo, nachangia kujenga mishikamano, kusaidia na kusaidiana na wengine na kuifanya jamii kua mahali pazuri pakuishi kwa kila mtu.

Ninaweka afya yangu vizuri kwa kuzingatia mtindo bora wa maisha, kama kula chakula chenye lishe bora, kunywa maji ya kutosha, na kufanya mazoezi mara kwa mara. Pia, nahakikisha napumzika kwa kutosha, na kulala muda unaofaa ili mwili na akili zipate nguvu. Zaidi ya hayo, najitahidi kuepuka msongo wa mawazo kwa kupumzika, kufanya mambo ninayo penda, na kudumisha mahusiano mazuri na watu wanaozii. Wanao nizunguka.

Dio najiona kama mtu wa ubunifu kwa sababu napenda kufikiria mawazo mapya na kutafta njia tofauti za kutatua changamoto. Ubunifu unisaidia kuleta mabadilko chanya kazini na katika maisha ya kila siku. Iwe ni kupanga kazi, kubuni suluisho, au kujieleza kupitia sana na mawazo. Pia, napenda kujifunza kutoka kwa wengine na mazingira yanayo nizunguka. Jambo linalo endelea kukuza ubuonifu wangu.

Nimewahi kulima na ilikuwa uzoefu mzuri sana. Kilimo hunifudisha uvumilivu, bidii na kuthamini juhudi kwa sababu unahitaji muda na juhudi ili kuona matokeo. Pia, kunanipa furaha kuona mazao yakikuwa na kujua umetumia mikono yako mwenyewe kuzalisha chakula. Jambo linalonifanya niheshimu zaidi kazi ya wakulima na umuhimu wa kilimo katika maisha yetu.

Kumbu kumbu nzuri ninayo kumbuka kutoka utotoni ni wakati wakucheza na marafiki wangu bila wasiwasi wowote. Hasa michezo ya jioni baada ya shule. Tulikuwa tunacheka, kukimbia na kushirikiana kwa kufuraha bila kujali changamoto za maisha. Pia, nakumbuka upendo na malezi kutoka kwa familia mambo madogo kama hadithi za usiku na kushiriki chakula ambavyo vilinipa hisia ya usalama, furaha na upendo wa kweli.

Standi muhimu sana kwa kazi yangu ni mawasiliano mazuri, ushirikiano na uwezo wa kutatuwa matatizo. Mawasiliano hunisaidia kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kuelewana na wengine. Huku ushirikiano uki imarisha kazi ya pamoja na kufikia malengo ya urahisi. Pia, uwezo wakupanga kazi na kujifunza haraka ni stadi muhimu, zinazo niwezeshe kukabiliana changamoto na kuboreshe utendaji wangu kazini.

Dio, nasoma gazeti kka sababu unisaidia kupata abari za sasa kuelewa kinachoendelea katika jamii na duniani kujumla. Kusoma gazeti pia uniongeza marifa kuhusu siasa, uchumi na maswala ya kijamii na unifanya niwe na mtaza mampana zaidi wa mambo. Zaidi ya hayo ni njia nzuri ya kueneda kujifunza na kuwa na ufahamu wa mambo yanayoadhiri maisha kila siku.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuendelea kukua kitaaluma, kuongeza ujuzi na uzoefu na kuwa mtaalamu anayeaminika katika eneo langu la kazi. Natamani pia kupata nafasi ya kuchangia katika maamuzi muhimu, kusaidia kukuza wengine na kutoa mchango chanya kwa shirika na jamii kwa ujumla. Kwa kufanya kazi kwa bidii, kujifunza kila wakati na kushirikiana vizuri na wengine ninaamini nitaweza kufikia lengo hilo.

Ninaweka mpangilio wa kazi na maisha ya kibinafsi kwa ku distinguisha muda wa kazi na muda wa familia au kupumzika. Kwanza, napanga ratiba yangu ya kila siku ili kazi muhimu ifanyike kwa wakati wake bila kuchelewa. Kisha naweka muda maalum wa kupumzika, kucheza na familia au kufanya shughuli ninazo penda. Pia najifunza kusema apana pale kazi inapo tishia muda wangu binafsi ili kuepuka msongo wa mawazo kwa njia hii ninaweza kufanya kazi kwa ufanisi na pia nashughulika na maisha yangu binafsi kwa furaha na utulivu.

Ndio, napenda kununua vitu mtadaoni kwa sababu ni rahisi, uokoa muda na hunipa na fasi ya kulinganisha bei na bidhaa mbali mbali kabla ya kufanya uamuzi. Pia, napenda kwa sababu ninaweza kununua nikiwa nyumbani bila usumbufu na mara nyingi napata chaguo nyingi zaidi kuliko maduka. Hata hivyo, huwa makini kuchagua wauzaji wana waminika ili kuepuka matatizo.

Dio, napenda kufaa vipuli kwa sababu vina nifanya nijisikie nadhifu na kujiamini zaidi. Vipuli uongeza urembo na vinaweza kubadilisha mwonekano hata kama umevaa mavazi ya kawaida. Pia, napenda kuchagua vipuli kulingana na mavazi au tukio. Jambo linaloniruhusu kujieleza na kuwonyesha mtindo wangu binapsi.

Mazingira ya kazi yanakuwa mazuri, pale kuna heshima, ushirikiano na mawasiliano wazi kati ya wafanyakazi na uongozi. Pia, wanapopatiwa msaada wa vifaa inavyohitajika nafasi ya kujifunza na kukua kitaalumu na usawa katika majukumu, mazingira huwa ya motisha na furaha kazini. Zaidi ya hayo, utulivu, usalama na kutambuliwa kwa jitihada za kila mfanyakazi, huchangia kufanya kazi kuwa rahisi, yenye tija na inayoleta furaha ya kweli kwa kila mtu.

Ningependa kuwa na uwezo wa kusuluhisha matatizo kwa haraka na kwa ubunifu, pamoja na uwezo wa kuelewa hisia na mawazo ya wengine kwa urahisi. Uwezo huu unanisaidia kufanya maamuzi bora, kushirikiana kwa ufanisi, na kusaidia wengine pale panapohitajika. Pia nigependa kuwa na uwezo wa kujifunza haraka ili niweze kukabiliana na changamoto mpya na kuendelea kukuwa kitaaluma na kibinafsi.

Likizo yangu ya ndoto ni ile yenye utulivu, uzuri wa asili na muda wa kujitambuwa. Ningependa kusafiri kwenye sehemu yenye mandari nzuri kama ufukwe au maeneo ya milima, nikipumzika na nikifurahia hewa safi na kuachana na msongo mawazo wa kila siku. Pia ningependa kujifunza tamaduni mpya, kuonja vyakula tofauti na kutumia muda huo kupiga picha, kusoma au kutembea taratibu. Kwa ujumla, likizo yangu ya ndoto ni ile inayochanganya mapumziko, uzoefu mpya na furaha ya ndani.

Kinyuaji cha baridi ninachopenda ni juice au smooth ya matunda. Hasa pale ambapo ni moto au baada ya shuguli za mwili. Kinanipa nguvu, utoa unywaji safi na afya na kunifanya nijisikie kupumzika na kufurahia muda wangu. Wakati mwngine pia, napenda vinywaji baridi kama iced tea au lemonade. Kwa sababu vinafanya nihisi freshi na utoa hisia za utulivu na furaha.

Napenda kusafiri kutumia GPS, lakini pia lapedelea kuwa narabale ya karatase kama pakapu. GPS ni raisi na inaraisisha kupata njia sahihi ya araka, asa katika maeneo ya mji au seemu sizoza za kawaida. Hata hivyo, ramani ni muhimu pale kuna tatizo la umeme au simu na pia utoa mtazama mpana wa eneo kwa namna ya kijografia. Kwa hiyo, napendelea kuchanganya vyote viwili ili usafiri kuwa salama, mzuri na wakuwa minika.

Rafiki yangu wa karibu zaidi ni mtu ninaye mwamini sana na ninaye weza kushiriki naye mawazo, furaha na changamoto bila hofu. Ni rafiki anayenisikiliza, kunipa ushauri wa kweli na kunisimamia hata ninapokosea. Tuna furahia kutumia muda pamoja, kuzungumza, kucheka na kusaidiana katika hali tofauti za maisha. Ugharimu wetu umejengwa juu ya uaminifu, heshima na kuelewana jambo linaloufanya urafiki wetu uwe wa dhamani sana kwangu.

Ninafanya kazi zaidi, vizuri, asubuhi mapema, hasaa baada ya kupumzika vizuri na kuanza siku nikiwa na akili safi na makini. Wakati huu, ninaweza kupanga kazi zangu kwa utulivu, kushigulikia majukumu muhimu na kufanya maamuzi kwa haraka na kwa usahihi. Pia napata nguvu za kufanya kazi bila usumbufu mwingi na mara nyingi ninafikisha malengo yangu ya siku kwa urahisi zaidi kuliko sehemu nyingine za siku.

Ndio, napenda kufuata matukio ya kimataifa kwa sababu yananipa taarifa juu ya mambo muhimu yanayotokea duniani kama siasa, uchumi, sayansi na burudani. Kufuatilia matukio haya kunasaidia pia kupanua mtazamo wangu, kuelewa tamaduni na maamuzi ya inchi nyingine na kunifanya nijue kinachoweza kuadhiri maisha yetu na jamii kwa ujumla. Hivyo, kuwa makini na vyanzo vya abari, vinavyoaminika, ili kupata tarifa sahihi na za kisasa.

Timu yangu ni nayo ipenda ya mpira wa miguni hile inayocheza kwa mshikamano, nidhamu na kujituma uwajani. Napenda timu inayoomyesha roho ya kupigania ushindi hadi dakika ya mwisho ina heshima kwa mashabiki wake na ina historia ya kujifunza kutokana na ushindi na kushindwa. Kuhifu watilia timu hiyo unipafuraha, burudani na isia ya kuwa semu ya kitu kikubwa kinacho unganisha watu wengi.

Kusherehekea shikuku kunategemea aina ya sherehd na tamaduni, lakini kwa ujumla unaweza kuanza kwa kupanga mapambo ya kipeke kama vile kuweza kuweka bendera taa au mapambo ya rangi zinazofaa siku hiyo. Baada ya hapo, watu huchangia kwa chakula kizuri, vinywaji na mara nyingi, shughuli za kijamii kama michezo, nyimbo au dansi ili kuimarisha hali ya furaha. Ni muhimu pia kushirikisha familia, marafiki au jamii kwa ujumla. Kwani shikuku ni wakati wa kuungana na kusherehekea pamoja. Shukuran na tafakari pia ni semi ya shikukuu, ambapo watu huonyesha shukurani kwa mafanikio, historia au amani zao. Mwisho, baadhi ya sherehe nina jumuhisha maonyesho ya kipeke kama paradeni, tamasha la sanaa, au tokio la kidini, ili ku onyesha heshima na dhamani ya siku hiyo. Kwa kifupi, kushereheke ya shikuku ni mchanganyiko wa furaha. Shukrani tamaduni na kushirikiana na wengine.

Kwa leo, wazo nzuri ni kuanzisha siku ya shukran na mafanikio, binafsi au kwa familia. Unaweza kutumia siku hii, kufikia mambo mazuri yaliyotokea hivi karibuni, kuandika au kuzungumza shukran zangu, na kueka malengo ya siku au wiki ijayo. Pia, naweza kufanya kitu kidogo cha furaha kama kutembea nje, kupika chakula ninachopenda, na kushirikiana na mtu kwa upendo au msaada. Hii, inanisaidia kuimarisha hisia za furaha na utulivu huku ikikuza mtazamo chanya.

Kwa jioni mimi napenda kula kitu ambacho ni rahisi lakini kinanifanya nijiskie vizuri. Kama pasta yenye mchuzi mzuri wa nyama na mboga au samaki, aliyeoka kidogo, pamoja na saladi freshi, mara nyingi napenda kumalizia na kikombe cha chai ya moto au matunda kidogo. Inakifanya nijisikie tulivu na comfort baada ya siku ndefu. Kwa kweli, jioni yangu napenda iwe ni wakati wa kupumzika, kufurahia chakula na kujiwekea mudi mzuri kabla ya siku.

Kipawa changu ni kuelewa mambo haraka na kusaidia wengine kuelewa pia. Napenda kuona watu wakiweza kupata ufafanuzi kwa uraisi, kufikiri kwa mtazamo tofauti na kupata suluhisho la matatizo bila stress. Pia napenda kuwa mwepesi kuzungumza, kucheka kidogo na kufanya mazungumzo yawe ya kawaida lakini yenye maana. Kwa kifupi, kipawa changu ni kusaidia, kuelewa na kuleta furaa kidogo wakati wa mazungumzo.

Mimi napendelea kusoma habari mtadaoni kwa sababu ni rahisi kupata taarifa za haraka. Unaweza kuzipata popote na mara nyingi zinakuja na picha, video au maoni ya watu wengine. Gazeti lina faida yake pia. Linakupa hisia za kusoma kwa utulivu na mara nyingine taarifa zake huwa na uchambuzi wa kina. Lakini kwa haraka na urahisi, mtandao ndio napendelea.

Kushirikiana na timu, napenda kushirikisha mawazo yangu waziwazi, kusikiliza wengine, na kusaidia kuhakikisha kila mtu anafahamu malengo ya timu. Pia napenda kuchangia kwa kufanya kazi yangu vizuri, kusaidia wenzangu wanapohitaji msaada, pamoja na kutoa mapedekezo, au suluhisho pale changamoto zinapojitokeza. Kwa kifupi, napenda kuhakikisha timu inafanya kazi pamoja kwa urahisi na kila mtu anahisi kuwa sehemu muhimu ya mafanikio.

Mimi napenda kupiga picha mara chache lakini kwa makini. Hasa wakati kuna kitu kizuri cha kusherehekea, mandhari nzuri au tukio la kumbukumbu. Sipapigi kila wakati lakini napenda kuhakikisha picha ninazo piga zinaonekana nzuri na zina kumbukumbu na furaha au matukio muhimu. Pia napenda kuchukua picha ambazo zinaeza kushirikishwa na familia au marafiki baada.

Napenda kuilea nywele zangu, mara chache, tu kwa wiki, si kila siku. Hii inasaidia kuziweka zikiwa safi, zenye afya na kuzuia kuharibika haraka. Pia napenda kutumia mafuta kidogo au 'conditioner', ili ziwe laini na zenye muonekano mzuri.

Mimi napenda kuwa na utaratibu wa kikombe cha chai ya asubuhi na kikombe cha kahawa mchana. Asubuhi napenda chai yenyemoto kidogo ili kunifungua macho na kuanza siku ikue tulivu. Baada ya kazi au shughuli, napenda kikombe cha kahawa ili kunipa nguvu kidogo na kuendelea kwa nishati. Si kila saa piga, lakini nisehemu ya kawaida ya siku yangu na mara nyingine napenda kuchanganya na kipande kidogo cha mkate au matunda.

Ndio, nimewai kununuwa tikiti za tukio, hasa kwa sherehe, tamasha la mziki au michezo. Napenda kuakikisha, ninapata nafasi mapema, ili nionekane vizuri na pia kuepuka msongamano. Kwa kawaida, napendelea kununuwa mtadaoni kwa uraisi, lakini mara nyingi na nyingine pia nikifika shop na kununuwa pale pale. Nisehemu ya furaha, kuwani kununuwa tikiti, kuna usisha pia matarajio ya tukio na kumbu kumbu nzuri.

Ndio, napenda kutembea msituni kwa sababu kuna nipa utulivu na hewa wasafi na kunafanya nijisikie karibu na mazingira ya asili, kutembea kati ya miti, kusikia sauti ya ndege na kuona mandhari ya kijani, kuna nisaidia kupunguza mawazo na stress. Pia ni njia nzuri ya kujitunza kiafya na kupata munda wa kufikiri kwa utulivu.

Wakati napenda kustarehe, napenda kukaa kimya, kusikiliza mziki mzuri, au kusoma kitabu kidogo, mara nyingine napenda kunywa kikombe cha chai, au kahawa, huku nikifurahia mandhari tulivu, au kutembea kidogo, nje kupata hewa safi. Pia, mara nyingine napenda kuzungumza na marafiki au familia kwa urahisi, kwa sababu mazungumzo mazuri, yanapunguza stress na kunifanya nijisikie vizuri.

Ningependa kujifunza ujuzi wakupika vyakulavya kima taifa kwa sababu ninjia nzuri ya kujaribu ladha mpya na pia inafurahisha. Pia nigependa kujifunza lugha mpya kama ki Hispania au ki Japani. Pia nigependa kujifunza lugha mpya kama ki Hispania au ki Japani ilikuweza kuwasiliana na watu tofauti na kuelewa tamaduni nyingine. Kama kuunda programu o video, kwasababu ni ujuzi unaosaidia katika maisha ya kila siku na kazi. Kwa kifupi, napenda ujuzi ambao unanifurahisha, unanifungua furza na unanisaidia kujua dunia zaidi.

Uzoefu wa kushangaza niliowahi kupata ni kukutana na mtu nisiye mfahamu kabisa ambaye alinishauri jambo lililobadilisha mtazamo wangu. Bila yeye kujua athari yake kwangu. Ilikuwa ni mazungumzo ya kawaida tu lakini maneno yake yalinigusa na kunifanya nifikirie upya maamuzi yangu. Kilicho nishangazo zaidi ni jinsi tukio dogo linaweza kuacha alama kubwa sana na tangu siku hiyo nikajifunza kudhamini sana mazungumzo na watu hata nisipo wajua vizuri.

Napenda kufanya kazi na timu ya mbali kwa kujipanga vizuri, kutumia mawasiliano ya kawaida, na kuhakikisha kila mtu anaelewa malengo. Mara nyingi, tunatumia 'video call, chat' au barua pepe kuwasiliana na napenda kutuma taarifa wazi ili kuepuka kuchanganyikiwa. Pia napenda kushirikiana kwa njia ya kupanga kazi kwa vipande, kusaidia wenzangu wanapohitaji msaada, na kudumisha mazungumzo ya kirafiki ili timu ibaki yenye ufanisi na mshikamano, hata ikiwa hatuko pamoja kimwili.

Ningependa kutembelea misri hasa kuona mapiramidi ya giza kwa sababu ni alama kubwa ya historia na ubunifu wa binadamu wa kale. Inanivutia kufikiria jinsi watu wa zamani waliweza kujenga miundo mikubwa kiasi hicho bila teknolojia ya kisasa. Pia ningependa kutembea kwenye maeneo ya kale, kuona maadishi ya kihistoria na kujifunza zaidi kuhusu maisha ya wakati huo, ana kwa ana.

Napanga malengo ya kila mwezi kazini na kuanza kwa kufafanua kile ninachotaka kufanikisha. Kisha kugawa malengo hayo katika hatua ndogo ndogo. Kila wiki napitia maendeleo yangu na kurekebisha pale inapohitajika. Pia napenda kuweka kipaumbele kuhakikisha napanga kwanza mambo muhimu zaidi na mara nyingine kushirikiana na wezangu ili kupata mwongozo au msaada. Kwa njia hii, malengo yanakua wazi, yanotekelezeka na kunisaidia kubaki na motisha kazini.

Ninapofanya marafiki opia, napenda kuwa mkweli na kufungua mazungumzo wa uraisi. Mara nyingi nianze kwa kuhuliza maswali juu ya mtu mwingine kama vile mambo anapenda haushuguli anazofanya kisha kushirikisha kidogo kuhusu mimi ili mazungumzo yaende kwa husawa. Pia napenda kushirikiana kwenye shuguli za pamoja kama michezo, kazi ya miradi dogo, kwa sababu kufanya kitu pamoja kuna saidia kude usiano wakirafiki haraka. Kwa kifupi, ni napanga kuwa mwenye furaha, mkweli na mchanga mfu na kujaripu kuelewa wengine vizuri.

Napenda upepo wa asili zaidi kuliko AC kwa sababu unahisi freshi na unaleta utulivu wa kawaida. Hasa ukiwa nje, au dirisha liko wazi. AC ni nzuri sana wakati wa joto kali kupita kiasi, lakini kwa siku za kawaida, upepo wa kawaida unanifanya nijisikie huru na vizuri zaidi.

Ninaamini kampuni kama hapol kwa sababu zina jitaindi kutoa bidha zenye ubora wa hali ya ju ni, raisi kutumia na zinazo waminika. Pia napenda jinsi zinavyoweka kumbukumbu kwenye ubunifu usalama wa data na huduma wa wateja. Kwa jumla, napenda kampuni zinazo ajali ubora, ubunifu na usalama wa watumiaji na hapo ni mfano mzuri wa hayo.